Naam, ninapenda kukimbia sana. Kukimbia ni kufanya mazoezi. Na ukikimbia mwili wako unazoea, mwili wako unapata mazoezi ambayo ni muhimu sana na ni mzuri sana kwenye afya binadamu.

Naam, ninapenda kucheza michezo ya ubao ni kwa kuwa ni michezo yenye furaha, michezo ya kuhusisha akili yako, kufikiria na ni micheze pia ambayo inafanya watu kutangamana kwa wema. Na ni michezo ambayo ninaenzi sana ninahisi salama nikiicheza ninahisi mwenye furaha. Mwenye kukua na kujua kukaa na kuishi na watu.

Kushiriki sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa, huwa nawajulisha wenzangu, familia yangu, marafiki. Na nikiwajulisha hivyo, tunapanga sherehe, tunapanga vile vitu ambavyo tutaenda kuvifanya. Na sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa nilioipenda zaidi ni nikiwa miaka tano. Ambayo mama yangu alinipangia, akawaita marafiki zangu, akaita familia na tukasherekea pamoja. Na tuliweza kula keki na keki ile ilinipendeza sana. Na keki hiyo ilikuwa keki ya black forest. Na chakula tutulichokila ilikuwa vibanzi na soda. Na zawadi ambazo ningependa kuzipokea kwenye siku yangu ya ku sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa ijayo ni tarakilishi ili niweze kufanyia mambo yangu kwenye mitandao. Zawadi nyingine ambayo ningependa pia ni daluga za sporti. Daluga za kucheza mpira wa miguu.

La hasha siipendi kuvaa vipuli kwa kuwa sijatoboa mwili wangu pahali popote ambapo ninaweza kueka kipuli na Mimi kama mkristo ninafwata maandiko matakatifu ambaye yanasema tusiweze kueka alama zingine kwenye mwili wetu kulingana na bibilia kwa hivyo. Sipendi kuvaa vipuli na sijawai vaa.

Naam, ninapenda kuenda pwani. Kwanza kabisa kule pwani ndiko mimi nilizaliwa na mandhari ya kule pwani ni mandhari yanayofurahisha moyo yanayofurahisha macho. Na kuenda huko kutulia, kujivinjari au kuburudika ni jambo la maana sana ni jambo lenye furaha na ninapenda kuenda pwani.

Sifa muhimu sana ya kiongozi ni kiongozi ambaye anasema na kutenda vile vitu ambavyo amehaidi. Jambo hili lina vigezo vingi sana kigezo cha kwanza ni kiongozi wa kusema ukweli na sio kiongozi muongo. Kiongozi ya kutimiza ahadi zake kiongozi ambaye anajali masilai ya wale watu ambao anaongoza. Izo ndizo sifa muhimu kwa kiongozi mzuri.

Ninapenda keki za aina mbali mbali. Ila sijui majina yao vizuri lakini nitataja tu mifano kwenye lugha ya kimombo. Keki ya kwanza ambayo ninaipenda ni keki ya latha ya vanilla. Na ni keki ya ambayo hunipendeza sana na ninapenda latha yake. Keki ya pili ambayo ninaipenda ni keki ya latha ya strawberry. Na keki hiyo pia hunipendeza, hunifraisha na ni keki ambayo ninaipenda sana.

Mawasiliano ambayo ninapenda na watu ni mawasiliano yenye uwazi, mawasiliano ya ukweli na mawasiliano yenye kimsingi kwa njia zifuatazo, kupitia simu za mkono au rununu, kupitia kuandikiana ujumbe au barua pepe na kupitia kuongea kwa njia ya mdomo kumweleza mtu kitu akiwa papo hapo ni mawasiliano au njia za mawasiliano. Ambazo, ninapendelea.

Naam, ninatumia video kwa mawasiliano kwa kuwa mawasiliano ni nusu ya kuonana na video kwa mawasiliano jambo la maana sana. Kwa kuwa mawasiliano ya video, ninamuona yule ambaye ninawasiliana naye, na kama kuna ujumbe wa maana, ninafaa kupaswa kupitia maonyesho ya maonyesha ya hisia, kupitia kwenye uso wangu. Ataziona na atapata mawasiliano kamili ya kile kitu ambacho nilikuwa najaribu kuwasiliana naye, kwa hivyo ninapenda kutumia video kwa mawasiliano.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi nyeusi na rangi hii inanikumbusha kuwa ninapenda kuvaa nguo zenye rangi nyeusi na sio kila kitu ninachomiliki kina rangi hii ni nguo zangu tu ambazo zina rangi hii nyeusi na rangi hii inanifanya nihisi kuwa ninapenda kuwa mtu mwenye hafanani na wengine kwa sababu napenda nguo nyeusi peke yake na ninapoona mahali ninapoona rangi hii ni kwenye majengo kwenye nguo za watu wengine naam ni ivo.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni kinywaji cha juwisi ya matunda na kinywaji ni juwisi ya tunda la limau. Na wakati ambapo ninakinywa kinywaji hichi ni siku za wikendi na aliyenielekeza kutumia kinywaji hichi alikuwa mama yangu. Na ninahisi vizuri baada kutumia kinywaji cha limau kwa kuwa ni kitamu na kina madini na kina manufaa sana kwenye mwili wa binadamu.

Aina ya mnyama ambaye ningependa kumfuga ni ngombe, mnyama, ngombe na ngombe wa nyumbani, ngombe wa maziwa ambaye atakayenisaidia. Na tabia za mnyama huyo mwenendo wake ni mnyama mtulivu, mnyama mzuri na ana faida na manufaa kwa mwanadamu. Na ndiyo lazima mnyama awe na vituko au vitendo vya kuchekesha. Na wanyama pori wakufugwa ni wanyama ambao watafuata mwelekeo wa anayewafuga. Hicho ndicho ninachokipendea wanyama hao.